Ndiyo natazama video mtandaoni mahali kadha lakini hii ndiyo inayochukua muda mwingi zaidi kuu wangu, YouTube. Hii ndiyo namba moja kabisa. Karibu asilimia themani au hadi tisini ya muda wangu wa video. Huwa naangalia playlist za rumba, video za kujifunza tech, comedies, sketches, clips, fupi za habari, au highlights. Netflix hii ni huwa natumia jioni nikihitaji kurelax vizuri bila ads. Series kama money heist, stranger things, things, queen of sono, au comedy.

Napenda sana kufanya vitu rahisi lakini vya moyo na familia yangu hasaa na mama, dada na kaka yangu. Hivi ndivyo ninavyofanya mara nyingi. Kwanza kabisa kula pamoja jioni au wikendi. Hua tunaanda chakula kizuri nyumbani nyama choma, ugali sukumawiki au pilao. Pili kutazama movie au series pamoja. Hua tunakaa chumbani au sitting room, tunaweka Netflix au YouTube kwenye tv ndogo. Na tunangalia series kama maria au money heist. Kutembea au kukaa nje. Kwa mara kwa mara huwa natembea kidogo karibu na mtaa au balkon. Mama anapenda kuongea habari za mtaa, dada anapenda kupiga picha.

Napenda sana kuzungumza kuhusu siasa hasa ile ya Kenya na Afrika kwa ujumla. Kwa nini napenda? Siasa inaadhiri kila kitu maishani bei ya mafuta. Kazi, elimu, afya hata kama barabara inatengenezwa au mvua inanyesha vizuri. Inanipa nafasi ya kufikiria kwa kina. Lakini siwezi kusema napenda siasa kila wakati. Wakati uchaguzi au wakati kuna drama kubwa. Inakuwa stressful na inanumiza moyo kwa kuona watu wanagawanyika. Siwezi kuongea siasa na kilamtu. Wakati mwingine watu huwa na hisia kali sana. Na hivyo huwa naepuka ili tusipate ugomvi.

Ningekuwa na nafasi ya kumpea ushauri mtu anayeanza kazi. Hizi ndizo pointi muhimu ningemwambia moja kwa moja. Kwa kiswahili cha kawida na cha moyo. Jifunze haraka na usiogope kuuliza maswali. Siku ya kwanza utajisikia kama hujui chochote na ni normal kabisa. Usijifanye unajua yote ili uonekane mwerevu. Pili kuwa mtu wa kuaminika. Ata kama bado hujui kila kitu kuwa mtu ambaye anaeza kuaminiwa. Fika kazini kwa wakati. Maliza kazi ulizopewa kwa wakati. Jenga mahusiano mazuri na wenzako pia kazi si kazi tu ni watu Salimia kila mtu Jifunze majina yao Unaweza kuni kwa tabasamu, kula lunch pamoja wakati unaweza.

Nimewahi kushiriki mashindano kadhaa na nimepata uzoefu mzuri sana. Kwanza mashindano ya mpira shuleni. Sekondari tulikuwa na mashindano ya wilaya na zone. Nilikuwa kwenye timu ya mpira wa miguu wa shule. Hatukushinda tuzo kubwa lakini tulifika robo finali mara moja. Pili mashindano ya drama na muziki. Shule yetu ilikuwa na group ya drama na kwaya. Nilishiriki play moja ya anime with the people na tukashinda tuzo za wilaya. Tatu mashindano ya coding na tech kidogo. Hivi karibuni najaribu mashindano madogo madogo online ya coding. Na hata hackathon za vijana Kenya.

Nimewai kulima mara kadhaa na penda sana hisia ile ya kufanya kazi kwa mikono yangu wa ardhini. Mara ya kwanza nilipolima ilikuwa ni msaidia babu yangu shambani kwetu kijijini wakati wa likizo ya shule. Tulikuwa tunalima mahindi na mboga ni ilikuwa na jembe dogo na babu alinifundisha jinsi ya kupiga mistari sawa kuweka mbegu kwa umbali mzuri na kisha kufunika kwa udongo. Ilikuwa ngumu mwanzoni jua kali mgongo unauma mikono inakuwa michubuko lakini baada ya siku chache nikazoea. Pia nimewaii kulima shamba dogo nyuma ya nyumba yetu hapa Nairobi tulipanda sukumawiki spinach na hata nyanya kwenye gunia na masanduku.

Napenda sana maua yananionyesha furaha na uzuri wa maisha bila kujitahidi. Maua ninayopenda zaidi ni sunflower ama lizeti. Ile rangi yaki ya manjano mkali na kichwa kikubwa kinacho fuata jua. Inanionyesha nguvu na matumaini. Pili kuna waridi, nyekundi au nyaupe. Inaharufu tamu na inaonyesha upendo na heshima. Pili kuna hibiscus au tea ya waridi. Hii nakuwa karibu kila mahali Kenya. Na harufu yake inafaa kwa chai. Rangi nyekundu au pink na inaonekana fresh inafaana bustani ndogo.

Napenda chai zaidi kuliko kahawa na hasa chai ya maziwa yenye ladha ya mdalasini au tangawizi kidogo. Kwanini chai? Inanionyesha joto na faraja moyo ni mara moja. Hasa asubui nikiwa na mandazi au chapati au jioni niki relax baada ya siku ndefu. Harufu yake inaposambaa nyumbani inafaa chumba chote kuwa kiwe kozi na kinapendeza. Siye visa na kama kahawa. Kahawa inaweza kunifanya nijhisi jittery au usingizi usiku. Kahawa napenda wakati mwingine. Siwezi kuanza siku bila glasi yangu ya chai ya maziwa.